Kila asubui, mimi huanza siku yangu kwa kuamka mapema, kisha nachukua muda mfupi kunyoosha mwili na kupumua kwa utulivu. Baada ya hapo, huoga, huandaa kifungua kinywa, chepesi na kunywa chai ya kahawa ili kunipa nguvu ya kuanza siku. Mimi pia hupenda kupanga ratiba yangu ya siku mapema ili nijue nitafanya nini. Ninapo zifikiria asubui zangu, huhisi utulivu, matumaini na motisha kwa sababu hunipa mwanzo mpya wa kufanya mambo kwa bidii na umakini.

Ninaishi katika mjii wa maendeleo ambao una mchanganyiko wa shuguli nyingi, watu wengi na huduma mbalimbali. Nilipokaa hapa, ninapenda jinsi vitu vyote vinavyo patikana kwa urahisi kama maduka, shule na vituo vya afya. Eneo hili, lina utaratibu mzuri wa usafiri na mara nyingi hupendeza kutembea au kutembelea maeneo ya burudani. Hata hivyo, pia napenda sehemu tulivu, ndani ya nyumba yangu ambapo, naweza kupumzika, kusoma, au kufanya kazi kimia kuishi hapa, kunanifanya nijisikie salama na kuna nipanua fursa za kielimu, kijami na burudani.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kucheza ngoma hunisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kufanya mwili wangu uwe na nguvu zaidi. Napenda hasa ngoma zenye midundo ya kiafrika na muziki wa kisasa kwa sababu hunichangamisha na kunifanya nijisikie hai. Pia, kucheza ngoma ni njia nzuri ya kwangu ya kujieleza na kufurahia muda nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki.